Swali ni unasherekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Kwa hilo swali kuna jibu tofauti ambavo naeza kukujibu. La kwanza ni sherehe na familia. Kuna kukula chakula cha pamoja nyumbani. Kukata keki na familia. Tunafanya maombi au shukurani. Niko na pia sherehe na marafiki. Tuna muziki, densi, michezo. Naweza pia kusafiri au utali. Kutembelea maeneo ya utalii. Safari ya mapumziko. Kuenda bichi au milimani. Kujitunza ilo ni hali ingine ya kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Naeza enda kuenda saluni. Kupumzika siku nzima. Kiroho kushukuru kwa sala hau ibada. Kufunga hau kutoa sadaka. Kutembelea kanisa au misikiti. Kusaidia wengine pia. Kutembelea watoto yatima. Kutoa chakula au mavazi. Kupanda miti au usafi wa mazingira. Kipekee naeza enda photoshooti. Kuandikia barua ya malengo ya mwaka mpya. Naeza sherekea pia mtandaoni. Sherehe kupitia picha. Kupiga picha. Naeza pia kutumia au kupokea wishes mtandaoni. Hivo tu ndivo ambavyo mimi husherekea siku ya kuzaliwa.

Malengo yangu kwa kazi ni kusaidia watu kwa njia yenye maana na ya kuaminika. Kwa ufupi, haya ndiyo malengo yangu makuu. Kutoa taarifa sahihi na kueleweka, kusaidia watu kuelewa mambo magumu kwa lugha nyepesi, hasa kuhusu afya, teknolojia na masuala ya jamii. Kusaidia kutatua matatizo, kutoa mawazo, hatua za kufuata na suluhisho kwa changamoto za kila siku, kazini shuleni. Kuheshimu na kuelewa tamaduni tofauti, kutoa msaada unaozingatia mila, lugha na mazingira ya watu mbalimbali, kama vile Afrika na Kenya. Kuhamasisha kujifunza na kufikiri kwa kina, kusaidia watu kujenga maarifa, kujiamini na kufanya maamuzi bora. Kwa msaada wa kuaminika na salama, kutoa majibu yenye maadili, yasiyo na madhara na yenye heshima kwa watu. Kwa kifupi, lengo langu ni kuwa mshirika wako wa maarifa wa msaada.

Ndiyo, ndiyo nitapiga kura. Hilo linatokana kwa sababu mengi ambazo nitapiga kura. La kwanza, nina haki ya kupiga kura. La pili, nina maoni ya kisiasa ya binafsi. Pia, ninashiriki katika uchaguzi au siasa za upande wowote. Kwa hivo, nitapiga kura kwa maendeleo ya inchi, sababu ambazo nalifanya nipige kura ziko mingi. Inalingana pia kulingana na mambo ambayo mimi ningependelea serikali ifanye au iendelee kufanya vitu kama elimu, afya na maendeleo ya inchi, watu kupewa kazi na menginevyo. Kwa soa kwa hiyo mimi nitapiga kura wakati ujao wakati wowote mimi ni raia na nikona haki ya kupiga kura. Pia nina maarifa na niko na kila kitu ambacho inatakikana mimi kupiga kura.

Mimi binafsi nimeshawahi paona pahali pazuri hapa Kenya. Inalingana na mahali ambako uko na wakati ambao uko. La kwanza, mimi nimewahi safiri mombasani, kuna bahari nzuri na upepo mwekevo. Kwa hilo, kwa hilo pia unaeza enda kupanda milima ya Abadare. Na kuna maporomoko ya maji. Pia kuna nyama wa pori katika sehemu mbali mbali ya Kenya. Tuseme kama Nairobi, kuna Kilimanjaro National Park. Pia tuko nalo hapa Kenya. Tuko na lake Victoria pia waeza enda kuona ni pahali pazuri pia. Kwa hiyo mi pia nimetembea tembea pahali pazuri hapa Kenya.